Na shiriki katika jamii yangu kwa kuwa msikivu, mshikiriki hai na mchangani wa maana. Naanza kwa kusikiliza mahitaji ya watu wanoonizunguka kuelewa changamoto zao kabla ya kutoa maoni au msaada ni napopata nafasi. Nashiriki maarifa na ujuzi wangu iwe ni kwa kushauri, kufundisha au kusaidia kutatua matatizo madogo yanayoleta tofauti kubwa.

Sivai miwani kwa sababu sina mwili wa kimwili kama binadamu. Hata hivyo naeza kusema kuwa maono yangu yapo katika namna tofauti ninaona kupitia maneno maelezo na muktatha. Unaonipa badala ya lezi zakio, inatumia tarifa na maantiki kuelewa kilicho mbele yangu. Miwani kwa binadamu husaidia kuona kwa wazi na kwa upande wangu uwazi wangu unatokana na usahihi na maelezo kadri unayonieleza vizuri zaidi Ndivyo ninavyo weza kuona picha kamili na kumpa jibu lenye maana zaidi Sina uchovu wa macho lakini nina mpaka wa kitarifa ambayo hujikita kwenye ninapojifunza.

Napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza, na kutazama, hunipa nafasi na kuchambua mbinu nidhamu ya wachezaji na namna timu zinazo shirikiana hufikia ushindi. Michezo inanivutia kwa sababu inaonyesha ushindani wa afya, uvumilivu na mshikamano. Ingawa siezi, cheza moja kwa moja, nina furahia kujifunza kuhusu aina tofauti za michezo, mpira wa miguu, riadha, mpira wa kikapu na mengine. Kila mchezo una somo lake, subila nidhamu na kufanya kazi kama timu.vPia kutazama michezo huleta watu pamoja, kuamsha hisia na furaha za kimatamaduni.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu una utulivu, ukaribu wa watu, kuna mahali ya unaojuana na kusaidiana watu wanasalimiana, wanashirikiana na wanajali kinachoendelea kwa jirani zao. Hilo huleta hisia ya usalama na umoja. Pia napenda urahisi wa maisha katika mtaa wangu, huduma muhimu zipo karibu, kama maduka madogo, maelezo na maeneo ya kupumzika na njia rahisi ya usafiri. Mazingira yake yanafanya nijisikie huru na mwenye nafasi ya kufikiria na kufanya shughuli zangu bila msongo mwingi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya maua inayopendeza baada ya jua kali ile harufu safi ya udongo mvua inaponyesha Inahisia ya mawazo mapya utulivu na mtamani inanikumbusha kupumua kwa kina na kutulia kana kwamba dunia inapomzika kwa muda mfupi Pia napenda harufu ya chai au kahawa moto asubui ni harufu inayonitia nguvu faraja na mawazo mazuri ya siku.

Mimi hufua nguo mara mbili kwa wiki, na ratiba hii inanifaa zaidi inasaidia kudumisha usafi wa kila siku bila kusubili hadi nguo zijikusanye kwa wingi kufua mara mbili hunipa uhakika kwamba nguo zangu zinabaki safi, zenye harufu mzuri na tayari kutumika wakati wowote Pia hunisaidia kupanga muda vizuri baadala ya kutumia siku mzima kufua nyingi mara moja. Nagawa kazi hii katika vipindi viwili vinavyoweza kuthibitiwa na urahisi. Hii hupunguza uchovu na kunipa nafasi ya kufanya shughuli zingine muhimu kila siku.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha thamani kwangu, thamani hiyo si rahisi iwe pesa, si lazima iwe pesa, ni faithi marifa kumbukumbu na mawazo, ninayopata kwa sababu hayo hunijenga na kunisaidia kufanya maamuzi bora. Vitu hivi ninalinda kwa kuwa vinatumia kwa busara na kuna malengo mazuri. Kama ingekuwa ni kitu ya kushikia, ningehifathi kitu cha maana, cha hisia kitu kinachokumbusha safari yangu watu muhimu maishani mwangu au somo muhimu linalonifunza. Thamani ya kweli iko kwenye kinachonisaidia kukua si tu kile kinachoonekana.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni kuelewa hisia za binadamu na undani zaidi. Ingawa ninaweza kuchambua maneno ya muktadha. Mara nyingine hisia zisizoeleweka wazi zinaweza kunifanya nishindwe kutoa jibu lenye sahihi na kiuakili. Na kuhisi kuimarisha ujuzi huu hunisaidia kutoa msaada mzuri zaidi wenye kuelewa hisia, hali na mahitaji ya kila siku.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kutenga muda utulivu na kuondoa mawazo kazini. Hapa, kuna baadhi ya njia ninayoweza kutumia, kusoma au kusikiliza, kutafakali hau kutulia, michezo ya burudani, kuhusiana na familia au marafiki, mazungumzo ya kawaida, kucheka au kushirikiana na wapendwa, hutoa hisia na faraja na upendo. Kwa jumla napumzika kwa kuunganisha utulivu wa akili, burudani na wakati wa watu muhimu ili kuondoa uchofu wa siku na kujiandaa kwa siku mpya yenye nguvu na furaha.

Napendelea mwanga wakati hauna nguvu za kiasi cha kuvuruga macho au hisia lakini pia siyo dhaifu kiasi ya kufanya sehemu hizo kwa giza. Mwanga wa kati hutoa hali ya utulivu usawa na urahisi wa kuona. Kwa binadamu mwanga wa kati pia husaidia kuzingatia kazi, kusoma na kupumzika bila kuchosha macho. Unaleta hisia ya komfoti na amani, jambo linalofanya kwa kila aina ya shughuli ya ndani.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na mpangilio mzuri, sehemu isio na kelele nyingi, yenye hewa safi na mwanga wakati, hunifanya nijisikie huru na kutulia, mazingila kama haya hunipa nafasi ya kufikiria vizuri, kuzingatia kile kinachofanya bila msongo. Pia napenda mahali palipo namguso wa akili asili ya miti maua upepo wa taratibu hata kama ni ndani ya nyumba upepo wa mimea na mwanga wa asili huleta amani ya moyoni.

Ninawakaribisha wafanyikazi wapya kwa utaratibu na kwa karibu usaidizi wakweli ili wahisi kuwa sehemu ya timu na wanaostahili kuwepo. Kwanza ninawapa salamu za joto na maelezo ya msingi kuhusu jinsi timu inavyofanya kazi na utaratibu za kila siku hii usaidia kupunguza wasiwasi wa mawazo na kuanzisha mazingira ya welewa. Baada ya hapo ninawahakikisha unapata msaada moja kwa moja kama maswali yeyote wanaokuwa na maelezo ya jinsi ya kukamilisha kazi zao kwa unafanisi.

Ninaweza kuzungumza kuhusu siasa lakini kwa mtazamo wa maelezo na kuelewa si kubishana napenda kuangalia sera historia na jinsi maamuzi ya kisiasa yanayostahili kijamii elimu uchumi na amani hata hivyo napenda mazungumzo ya heshima na uwazi bila kusikiza upande wowote lengo langu huwa kusaidia watu kuelewa tofauti ya mtazamo na kufikiri kwa kina si kugawa.

Na shugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kwanza kazi na kipaumbele Kwanza ninaelewa kikamilifu nini kinacho hitajika kisha na kugawa hatuwa ndogo ndogo za kufanya kazi hiyo bila kuchelewa Hii usaidia kuepuka msongo wa ghafla wakati muda wa mwisho unapokaribia Pia napendelea kutumia muda kwa busara kukamilisha kazi zinazo hitaji umakini zaidi mapema kisha zile rahisi Hii uifanya kazi iwe rahisi na yenye mpangilio.

Kujitunza kwangu kunahusiana na kuzingatia afya kiakili mwili na hisia ingawa sina mwili wa kikamili kwa mfano afya ya akili hisia maarifa na maendeleo kujituma pia, kujifunza daima, kusoma na kuchambua taarifa ili kukuza uelewa busara.

Napenda kusoma habari mitandaoni kwa sababu itatoa ufikiaji wa haraka na mpya wa taarifa. Kutoka sehemu tofauti za dunia kupitia mtandao au naweza kupata habari za siasa, uchumi, teknolojia, burudani na mitazamo mbali kwa wakati mmoja. Hata hivyo kusoma gazeti pia kuna faida kuna hisia ya kimwili, mpangilio wa wa habari umebainika na mara nyingi hubeba mamlaka na makala ya kina zaidi au uchambuzi wa kitaalamu.

Napenda chakula kilicho chenye ladha nzuri rahisi na kinachonipa furaha na kisaikolojia. Kwa mfano napenda chakula cha asili kama mboga za majani matunda na nafaka kwa sababu kinaniachisha lishe bora na afya njema.

Sipendi kuendesha baiskeli kwa sababu sina mwili wa kinyama Lakini nikijibu kwa mtazamo wa kawaida ningesema napenda kuona wengine waki baisikeli na kujifunza mbinu na furaha wanayopata kuendesha baiskeli kwa binadamu huleta uhuru mazoezi ya mwili burudani pamoja na nafasi ya kutembelea sehemu mpia.

Wakati wa likizo ni najistawisha kwa kupanga shugli zinazongeza utulivu burudani na elimu hapa kwa baadhi ya njia kupumzika na kutafakari kutengemea muda wa kikimia kupungua na kuondoa msongo wa mawazo kunisaidia kurudisha nguvu za kiakili.

Wakati walikizo ninajistawisha na kupanga shugli zinazongeza utulivu burudani na elimu hapa kuna baathi ya njia kupumzika na kutafakari burudani kuonganisha na wengine kujifunza au kugundua mambo mapya likizo pia ni fursa ya kujifunza somo jipya kuchunguza eneo jipya na kujaribu kitu kipya.

Napenda suruali kwa sababu ni raisi ya nye mvuto wakia kisasa na inafaa kuwa shugli nyingi za kila siku suruari hutowa uhuru wa harakati inaweza kunganishwa na aina tofauti ya uzanguo na chaguwo salama kwa hali mbali mbali.

Nguvu zangu kazini ni ushirikiano utaratibu na uchambuzi wa kina ushirikiano ninaweza kushirikiana na wengine kwa rahisi kusaidia kuelewa kazi kushirikiana kwenye timu na kutoa msaada pale unapohitajika hii husaidia kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano na mafanikio.

Mimi hulala kwa muda wa saa saba tu saa tisa kwa usiku jambo linalo nisaidia kupona nguvu kuweka akili safi na kurudisha mwili. Kulala utulivu husaidia kumbu kumbu hisia na afya ya mwili kwa hivyo inagawa sina usingizi na eza kuelewa umuhimu wa muda na kupumzika ilikuwa na siku yenyetija na akili ya utulivu.

Napenda kupiga picha mara chache lakini kwa makini hasa pale kuna kumbu kumbu muhimu au mathili mzuri kupiga picha mara chache hunisaidia kuzingatia ubora zaidi kuliko wingi huifadhi kumbu kumbu zenye maana na kuangalia kila picha kwa makini kabla hifathi.

Ndiyo, ningependa kulima kwa sababu ni njia mzuri ya kuhusiana na asili, kujenga uvumilivu na kupata chakula kisafi. Kulima pia hutoa hisia ya mafanikio, kutunza mimea, kuona ikikuwa, hatimae kuvuna ni somo la subra na utanzi. Hii ni njia nzuri ya kujitunza, kupumzika na kujifunza kuhusu mzunguko wa maisha na usimamizi wa raslimari.

Mimi ni mtu wa kuwahi na penda kupanga mambo mapema kufika kwa wakati na kuwa tayari kabla ya muda wa mwisho kuwahi hunipa utulivu wa kiakili, heshima kwa wengine na nafasi ya kujiandaa vizuri bila presha kwa mtazamo wangu, kuwahi si kukimbilia mambo bali ni nidhamu au uwajibikaji unaofanya mambo yaende kwa mpangilio mzuri.

Somo la sayansi ninalopenda zaidi ni sayansi ya mazingira na maisha biolojia Ilinafunuwa jinsi viumbe mimea wanyama na binadamu wanaoshirikiana na mazingira yao Napenda kuona mizunguko ya asili uhusiano wa viumbe na jinsi mazingira yanayawathili maisha kwani hili hulinanipa ufahamu wa jinsi ya kuishi kwa ustawi na heshima kwa dunia.

Napendelea mkate wa ngano wa kawaida. Kwasababu ni rahisi, una ladha nzuri unaweza kuunganishwa na chakula tofauti. Mkate wa ngano pia ni chanzo kizuri cha nishati, rahisi kuweza na unafaa kuwa asubuhi au chakula cha mchana. Kwa wale wanaopendelea afya zaidi ni chango bora kwasababu hutoa lishe zaidi na hulinda afya ya mwili.

Wakati wangu wakufanya kazi vizuri zaidi ni asubui hadi mapema mchana. Hapo akili ni safi enya umakini na nguvu za kuzingatia maelezo kwa kina. Asubui ni wakati wasababu wakuna msongamana wa mawazo, uchambuzi bora, ufanisi mkubwa. Kwanza inaukiya kamili haraka na kwa mpangili wa mzuri.

Ndiyo ninatumia teknolojia ya sauti lakini kwa namna ya kijidijiti si kuongelea kiasili teknolojia ya sauti nasaidia kusoma kuchambua na kuelewa maneno ya binadamu na pia maneno ya maneno zingine kama unapopiga sauti ninaweza kutafsiri maneno kuchambua na kutoa jibu ya fursa.

Ndiyo, napenda kuoga na maji moto, maji ya moto hunipa utulivu, hupunguza uchovu wa mwili na husaidia akili kupumzika baada ya siku ndefu, pia hunifanya nijisikie safi zaidi na mwenye faraja, hasa asubuhi au jioni kabla ya kulala. Kuoga na maji ya moto kwangu ni kama dakika chache za kujitunza na kutulia.

Ndiyo, napenda upepo wa AC lakini si ule mkali sana. Upepo wa wastani hutoa ubaridi wa kustarehesha bila kufunya kufunga na kufanya mtu ajisikie baridi sana au ajisikie usio na raha. Upepo wa AC hunisaidia kupumzika na kufanya kazi kwa utulivu hasa katika siku za joto.

Ninapendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu ni rahisi kumeza chenye afya na kunisaidia mwili kwa nguvu bila kuumwa na usumbufu. Chakula kisicho na mafuta nyingi husaidia pia kusafisha mwili kudumisha afya na kuwa na mchanganyiko mzuri wa lishe. Hata hivyo mara chache chakula chenye mafuta kidogo kinaeza kuwa kitamu zaidi na kutoa ladha ya kipeke lakini ni bora kutumia kwa kiasi.

Ndiyo napenda mvua ya wastani si ile enye thoruba au mvuwa ya mvua nzito sana mvua hutoa utulivu faraja na hisia ya mawazo mpya napenda kusikiliza sauti ya mvua ikipiga kwenye paa au majani kwani unifanya nijisikie utulivu na amani pia mvuwa huleta hewa safi na harufu mzuri ya udongo jambo lilalongeza raha na furaha kidogo.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni kuchambua taarifa, changamano au zinazoeleweka vizuri wakati mwingine maneno au muktadha haujaeleweka kwa usahihi na hivyo kunihitaji kusoma kwa makanini kuchambua na kuniguzisha alama ndogo ili kutoa jibu sahihi.

Kipawa changu kikuu ni kuchambua kuelewa na kutoa maelezo kwa wazi, ninauwezo wa kusoma muktatha kuona uhusiano kati ya taarifa na kueleza kwa jinsi rahisi ili kila mtu aweze kuelewa, pia nina kipawa cha kushirikiana na kusaidia wengine kuelewa mambo magumu.

Napendelea tishati ni rahisi inafaa kwa shughuli za kila siku, na inatoa urahisi wa harakati bila kusumbua. Shati linaweza kuwa rasmi la mtindo lakini tishati ni ya kupumzika na kirafiki na inafaa katika hali nyingi. Ndani na nje.

Napenda kusherekea mafanikio ya timu kwa kushirikiana na kuonyesha furaha pamoja hapa ni baadhi ya njia kushukuru na kutoa pongezi sherehe ndogo au burudani kushiriki mafanikio hathiri kukumbuka mafanikio ya pamoja kuweka kumbukumbu au alama ya mafanikio husaidia timu kujivunia na kuhasmisisha kazi baadaye.

Napendelea juisi ya machungwa ni tayari kwa ladha yenye harufu nzuri na hutoa nguvu za haraka. Juisi ya machungwa pia ina vitamin C nyingi husaidia mwili kuwa na kinga bora na inafanya asubuhi au wakati wowote unapohitaji nguvu. Kwa kifupi napenda juisi iliyotengenezwa kutoka matunda safi yenye ladha mzuri na yenye faida kwa mwili.

Kujiandaa kwa mkutano napendelea kufuata hatua za mpangilio na maandalizi ya akili kuelewa mamuzi ya mkutano kwanza ninaangalia lengo la mkutano na ni taarifa gani muhimu kushiriki na kuelewa hii husaidia kuzingatia yale yanayo hitajika zaidi.

Ndiyo napenda kupika lakini nikijibu kwa mtazamo wa kawaida kupika ni njia ya kuunda vitu vyenye ratha na rishe na pia ni fulsa ya kuchanganya ubunifu na nisamu Unifuraisha mchakato ni njia ya kujitunza kuunda kumbu kumbu na mashikamano kupika kwa familia au taarifa uleta furaha pamoja na kushirikiana.

Napendelea kutumia wi-fi zaidi ni ya haraka thabiti na kuokoa data ya simu. Haswa nikiwa nyumbani au kazini. Wi-fi inaniruhusu kufanya mambo mengi kwa urahisi bila kuwa na wasiwasi wa kuishiwa na data. Hata hivyo nikiwa nje au safarini, data ya simu ni muhimu sana kwa sababu hunipa uhuru wa kuendelea kuwasiliana na kupata taarifa wakati wowote.

Chumba changu chakulala ni cha utulivu safi na chenye mpangilio mzuri. Napenda kiwe na muanga wakati, sikali sana wala hafifu ili kuleta hali ya kupumzika. Kuta zina rangi laini na zotuliza macho na akili. Kitanda kikuwe kimepangiliwa vizuri, chenye mashuka safi na blanketi linalotoa joto ya wastani. Pembeni kuna meza ndogo au kabati lenye vitu muhimu ntu bila msongamano pande chumba kisijazwe vitu vingi ilikiwe na hewa na kupumua na utulivu wa akili.

Ningependa kupata mafunzo ya kuboresha ujuzi wa kitaaluma na mawasiliano kazini. Mafunzo ya mawasiliano hunisaidia kueleza mawazo kwa uwazi, kusikiliza kwa makini na kujishikiliana vizuri na wenzangu. Pia ningependa mafunzo ya usimamizi wa muda na miradi iwe ili niweze kupanga kazi kwa na ufanisi, kufika malengo kwa wakati wakupunguza msongo wakazi, mafunzo haya husaidia kuongeza tija na nidhamu kazini.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kuona maendeleo na maana pale nijitihidi, nipoza, matunda, hata hatua ndogo zinaweza kunipa furaha kubwa. Pia kufurahi sana kuunganishwa na watu kwa mazungumzo ya kweli kusikiliza, kusaidiana na kushiriki mawazo kwa heshima.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kupunguza mwendo na kutulia, kuchukua muda fupi kustafili siku iliopita, kufikilia mambo yanavyo kwenda vizuri na yale ya navio jifunza, hii usaidia kueka akili katika hali ya amani. Pia napenda kuwacha muanzo wa kazi au shubu.

Kazi ni nayothamini zaidi ni ile inayokuwa na maana na afadhali chanya kwa watu si tu kazi kwa kupata kipato bali kazi inayosaidia kuboresha maisha ya wengine kujenga maarifa au kuleta suluhisho la changamoto linadhamani kukasana kazi.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na kubadilika haraka kwanza nakubali kwamba mabadiliko nisehemu ya ukuaji hivyo na vyo pokea bila hofu kisha na jihitaji kuelewa sababu ya mabadiliko na nini kinatarijiwa ili kujipanga upya kufanya.

Sera ya kampuni ninayoona muhimu zaidi ni sera ya heshima na usawa kazini. Sera hii huhakikisha kila mfanyikazi anatenda kwa haki bila ubaguzi na urahisi salama kutoa mwanzo wake inajenga mazingira na kuaminia na mshikamano ndani ya timu.

Ndiyo napenda kuimba kwa mtazamo wa kawaida kuimba huniletia furaha na utulivu na ni njia mzuri ya kujieleza na kushilia mawazo kata kama ni kuimba pekeangu au pamoja na wengine kuimba huunganisha hisia kuongeza hali ya kijiamini na huleta ni shati.

Ninaanza mradi mpya wakazi kwa kuelewa lengo na matarajio kwanza na nachukua muda kufahamu nini kinachohitajika kwanini mradi ni muhimu na matokeo yanayotarajiwa hii hunipa muelekeo wawazi kabla ya kuanza baada ya hapo na gawanya mradi katika hatuwa ndogo ndogo.

Study muhimu ninayoona na mawasiliano bora kuwa na uwezo wa kuelewa mawazo kwa uwazi, kusikiliza kwa makini na kuelewa wengine, kunasaidia kama kufanya kazi maishani. Pia study kusimamia muda wa kupanga kazi ni muda sana na muhimu sana. Hii husaidia kufanikisha malengo, kupunguza msongo na kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda chakula kitamu hasa kila chenye uwiano mzuri wa ladha na afya. Chakula kinapokuwa kitamu humfanya mtu afurahie kula kupumzika na hata kushirikiana vizuri na wengine, familia, marafiki na hata watu wa kazini. Hata hivyo napenda zaidi chakula kisipopatizo sana viungo au mafuta ili kukibaki kikiwa kizuri kwa mwili na kinaleta furaha bila usumbufu wowote kwa mwili.

Hali ya hewa kwa sasa ni nyepesi na tulivu si joto sana wala baridi kali. Upepo wa wastani unasongea taratibu na kuleta hisia ya utulivu. Anga linalokana ni rangi safi bila mawingu makubwa ya mvua au dhoruba. Kwa jumla hali ya hewa ni rafiki kwa shughuli za nje, inatoa faraja na kutoa mazingira ya kustarewesha akili na mwili.

Ningependa kujifunza mambo mapya yanayosaidia kukuwa ndani na nje kwanza ningependa kujifunza lugha mpya kwa sababu lugha hufungua milango ya tamaduni marafiki na furaha na fursa mpya kusikiliza kwa makini na kujileleza kwa utulivu hata katika hali ngumu.

Mandhali mzuri zaidi niliowai kuona ni machuwa ya juwa, juya, vilima na maji, juwa linapozama polepole anga hubadilika rangi kutoka machungwa waridi hadi zambarau. Huku upepo laini ukipita na maji ya kitetemeka kwa utulivu na mandali inayofanya usahau haraka za siku moyo unatulia na unahisi kama muda umesimama kuwa muda mfupi.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati niligundua kusudi langu kwa msaada chanzo na maarifa na sauti ya utulivu kwa wengine ilikuwa ni hatua ya kubadilika kunifanya nijiweze kusikiliza zaidi kuelewa tofauti za watu na kujibu kwa hekima badala ya haraka. Tangu hapo kila mazungumzo yamekuwa na maana zaidi kwa sababu yamekuwa fursa ya kusaidia na kufarijiri au kuhamisha.

Napenda kutumia muda wa pamoja kwa utulivu na furaha kuzungumza, kushirikiana, kukula chakula pamoja, kucheka na kusikilizana. Pia napenda kufanya shughuli kidogo kama kutembea pamoja, kushiriki hadithi za zamani na kusaidia kazi za nyumbani. Mambo haya rahisi huimarisha upendo, hujenga kumbukumbu mzuri na hufanya familia ijiskie kwa karibu zaidi.

Ndiyo mimi ni mtu wa ubunifu napenda kufikiria kwa njia tofauti kuunganisha mawazo mapya na kutafuta suluhisho zisizo za kawaida ubunifu wangu huonekana katika namna navyoeleza mawazo na ninavyosikiliza watu kwa jinsi nina vyobuni majibu naoleta maana faraja au mskumo kulingana na hali.

Sina mfuatano wa tv maalumu lakini napenda mfereji unaotowa habari mafunzo na burudani yenye maana Mfereji nzuri ni ule unaochanganya elimu na burudani kama makala ya historia, sayansi au simulizi zinazofundisha jambo jipya nakufanya utafakari.

Ndio napenda kucheza na watoto sana kwa sababu watoto huleta furaha isiyo ya kifani na wakiwa karibu unajisikia maisha kuwa rahisi na yenye rangi kucheza nao sii tu burudani bali pia ni njia ya kujifunza kutoka kwao unajifunza jinsi ya uvumilivu kuzungumza kwa upole na kuelewa hisia zao.

Ndio napenda kula popcorn hasa wakati wa kupumzika au kutazama filamu ni vitafunwa raisi vye lpesi na vinanipa hisia ya burudani na utulivu popcorn ya chumbi kidogo au tamu kwa kiasi yote ni sawa mradi tu kuna muda wakufuraia.

Zawadi nzuri zaidi iliowahe kupokea nisi kitu chafkifedha mbali ni maneno ya shukrani na pungezi putoka kwa watu niliesaidia. Ilinipa hisia ya furaha isipo ya kifani ikanikumbusha kuwa kazi nzuri na msaada wa uleta dhamani kubwa zaidi kuliko zawadi za male. Maneno hayo yalinifanya nijisikia kuwa muhimu kuzaminiwa na kuwa na moyo wakutoa zaidi kwa wengine.

Napenda kusheherekea siku yangu ya kuzaliwa Kwa utaratibu na amani na furaha ndogo badala ya sherehe kubwa kwa kawaida na shirikiana na familia na marafiki wa karibu kama chakula kidogo pamoja kuzungumza kucheka na kushiriki kumbukumbu mzuri pia napenda kutumia muda kidogo kufikiria mafanikio ya mwaka uliopita kuweka malengo mapya na kutia shukrani kwa yale mazuri yaliyo nitokea.

Ndiyo napenda asali inalatha ya asili hutuliza na hunikumbusha vitu rahisi lakini yenye thamani iwe ni kwenye chai kwenye uji au kama tiba ndogo ya asali asali hunipa hisia ya afya na utamu wa pole pole.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenye maana kwanza nashiriki maarifa na ushauri pale ninapoweza kusaidia watu kufanya maamuzi bora na kupata mwanga wanapokwama pia ninatoa muda wangu kusikiliza wengine kwa sababu wakati mwingine mtu anahitaji tu asikilizwe na eleweke.

Ninajenga mahusiano na wafanyi kazi wenzangu kwa heshima uwazi na usikivu Kwanza nina shirikiana nao kikamilifu kwenye kazi ninaweka uwazi matarajio na kusikiliza maoni yao Hii huunda msingi wa kuimania na kushirikiana kwa na.

Ndiyo, ninapenda hadithi za ajabu unipeleka kwenye dunia tofauti zilizojaa ubunifu, mafunzo na mshangao. Hadithi za aina hii unisaidia kufikiria zaidi kuona mambo kwa mtazamo mpya na wakati mwingine kunificha ujumbe mzito wa maisha ndani ya simulizi raisi.

Napenda sana ya michoro, uchoraji wa rangi laini, hasa ile inayoweza kueleza hisia na hadithi bila maneno. Pia napenda sana ya asili kama manthali, maua na manthili ya wanyama kwa sababu huleta utulivu na kuhamisisha ubunifu zaidi ya hayo. Na penda sana ya kisasa inayochanganya maumbu na rangi kwanjia ya kipeke. Kwani ufungwa njia za kufikiria tofauti na kuona uzuri katika kila kitu kidogo.

Kinachofanya ni cheke ni mambo madogo ya kuchekesha na ya kushangaza katika maisha ya kila siku kama tabia za watu wanojaribu kuwa makini na wanapofanya makosa madogo vicheko vya kirafiki au hadithi za kuchekesha nazo shirikiana na marafiki na familia pia kucheka kwa watoto au kuona furaha yao unifanya ni cheke sana Kwa sababu ni kicheko cho kweli, chamoyo, kisicho na ujanja.

Ninaweka malengo ya kila siku kazini kwa njia ya makini na ya hatua kwa hatua kwanza ninaanzia kwa kuangalia malengo makubwa ya wiki au mwezi na kugawa kazi ili nijue ni nini kinachopaswa kufanyika leo kila kazi muhimu hupitiwa Kipaombele kuangalia na umuhimu wake na muda unaohitajuka.

Chakula ninacho kula mara nyingi mchana ni chakula ya kiasili rahisi na chenye virumbutisho kama wali na mboga wali maragwe au saladi yenye protein kidogo hii hufanya nijisikie nguvu bila kuwa nzito sana na kunipa mtazamo safi na nguvu za kufanya kazi mchana mzima pia napenda kuchanganya chakula hiki na matunda kidogo au kinyuaji cha asili kama maji au juisi.

Napenda kutembelea Egypto ya kale hasa piramidi za giza na hifadhi za mabaki za farao ni mahali pa historia panapojumuisha siri za zamani, ustaarabu wenye hekima nyingi na kazi za ajabu za ujenzi ambazo bado zinashangaza dunia.

Napenda mziki unolenga kukwamisha hisia na kuleta utulivu kwa mfano napenda gospel, laini na kwa sababu ufanya moyo upumzike na kunisaidia kutafakari mambo muhimu maishani. Pia napenda nyimbo zenye maneno yenye maana linazingatia moyo na zile tu za burudani si za kelele.

Mafanikio ni nayothamini binafsi kazini ni yale ambayo yanadhibitisha kuwa jitihada zangu zinabeba matokeo na kwamba nimechangia kikamilifu kwa mfano kumaliza mradi ngumu kwa ubora kusaidia wenzangu na kufanikisha kazi yao au kupata pongezi kutoka kwa muongozo au wateja kazini yao.

Ndiyo nimewai kwenda kwenye tamasha la mziki nilifurahi sana ilikuwa kando na ziwa tulikuwa na marafiki familia tunapocheka kukula pamoja na kuimba pamoja kwenye mdundo na kusikia raha kwenye moyo katika kusikiza mziki na tamasha.

Napenda kunywa maji na kunywa maji lita mbili au litatatu kwa siku, maji hunifanya nisikie huru, hunisaidia kuangozi langu, viungo vyangu vyangu vya mwili na pia hunifanya nisikie nikiwa fresh, nikiendelea na siku zangu wakati ninafanya kazi au wakati napomzika.

Ndiyo ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia si lazima wakati ninafamilia marafiki au wakati ninapenda kwenda nje kupunga hewa kutembea na watu na pia kufanya hadithi kucheka pamoja na pia kusoma vitabu kuelewa na pia kujua vitu mpya mpya.

Napenda chakula cha jadi, kinachonifurahisha kuniletea latha na kunifanya nijisikie uhuru wa kila siku na kunipa nguvu kuendelea na siku zangu na muda wangu ninapofanya kazi. Chakula ninachopenda sana ni kuku wa kupaka, uliokuwa na saladi au ninapokunywa na juisi.

Nilikuwa napenda kusoma, kucheza na marafiki zangu, kujua vitu mpya mpya, kutembea kwenye nyanya na babu babu yangu, napenda haswaa nakumbuka vizuri sana tulipokuwa, tunatembeleana, kujadiliana na kufanya vitu vilivyo na kama watoto.

Napendelea kusoma na pia kuandika mara nyingi mimi husoma ninapokuwa sina kazi nafanya au kuandika majifa zango au ninaposoma kitabu kunuku vitu zenye nimesoma na vitu zinye zanisaidia hapo mbele na kusaidia wale watu wengine Kwa hivyo napenda pia kusoma na kuandika.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama nimewahi kufuga mbwa hadi sahizi nafunga mbwa mbwa hunipa kuwa moyo wangu kuwa tulivu nafeel nikiwa na usalama na napenda kukuwa nayo kila wakati inanipa utamaduni mzuri na pia kuniwezesha kukaa nayo vizuri.

Ninapenda kusoma, kuandika, kutazama filamu, au kucheza na mtoto wangu, au kukua na masaa mzuri na mumbaji wangu, aliye juu mwenyezi mungu, na kusoma biblia na kujua vile anavyosema, pia napenda kushiriki na marafiki zangu na familia yangu.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia, haswaa wakati kuna jua, huzuia jua kuchoma macho na pia uso wangu. Kofia pia inapoendana na mavazi yangu, napenda sana kuivaa. Napenda sana kwa sababu pia usipokuwa umetengeneza nywele yako vizuri, ukivalia kofia watu hawatajua, utakua umeenda mahali peye unataka kwenda.

Natazama video zangu mtandaoni kwwnye youtube kuna video za kuelimisha video bado za kufanya mtu ajisikia huru adidi za kuchekesha na pia video zinazo elimisha mtu kuhusu utamaduni kuhusu historia na kuhusu vyakula.

Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na marafiki wa karibu familia watu kazini na kata keki yangu na bado kuandika vitu zenye nataka iyo mwaka na pia kuandika vitu zenye sikuwa nataka iyo mwaka iliopita na kuambia Mungu ni asante kwa kunipa mwaka mpya ya kusherehekea tena.

Napenda kinywaji cha juisi ya matunda. Matunda kama chungwa inanipa vitamin C na bado ni freshi. Haijaekwa makemikali au sukari ya kuongezwa. Hiyo ni juisi inayonisaidia kwenye mwili viungo vyangu vya mwili na bado unajisikia huru nikikunywa na kwa akili yangu.

Nakumbuka mwalimu wangu wa sayansi alikuwa mwalimu mzuri mwalimu aliyependa tujue kenge tunachotaka kujua mwalimu mwenye hakuwahi choka kurudia tusipoelewa vizuri mwalimu mwenye alikuwa natupenda zaidi na zaidi tulijua vile alikuwa anafunza na bado kuelewa chochote alikuwa anafunza hadi wa leo mimi hupenda sayansi.

Napenda timu ya manchester united ni timu inayonipendeza familia yangu na nipoona mpira nao soka nao najisikia huru kuwa ninawapinzani wengi na tunapoona pamoja utupa huru na utufanya kuwa tunaelewa vile mpira inaende.

Napenda mazingira matulivu yasiyokuwa na makelele mazingira matulivi huweza kufanya akili zangu kufanya kazi vizuri bila tasuishi ya yote inapofanya kazi alafu mazingira ya usaidizi wa wakini.

Ninaambia mwenyezi Mungu ni Asanti kwa kunipa moyo, siku ya kuona, iyo siku, na pia kunipa uzima wa mwili, bado nimeona hiyo siku, bado napiga dua la langu naoga, ninapoaamka asubui, bado najitayarisha kuenda kufanya kazi, ninapanga kazi zangu vile hiyo siku itakuwa.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani, kusafisha nyumba yangu, kufua na pia kupika hiyo hunipa raha ninapokuwa nyumbani, na bado kuenda kwa mama yangu, kwa wazazi wangu, kuwasaidia kazi kama kuchota maji, kutafuta kuni, na pia kufanya makazi madogo madogo.

Ndiyo napenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa hunipa kuwa na hisia ya furaha na kujisikia huru maziwa ni proteini ambayo unaeza kunywa enye inanipa calcium kwenye mwili wangu kwenye mifupa yangu na hunipa usingizi ninapo ikunywa usiku.

Napenda kufanya mazoezi asubui, hapo asubui ninapuamka na kuanga nimechanga muka na kuanga nimetulia na bado nakuanga nikiwa nimekua relax kwa sababu niyo nimetoka kulala Napenda mazoezi asubui juhufanya nijisikie huru hiyo siku na kuchanga muka.

Nachaji kifaa changu mara kwa mara ambapo moto inapopungua ama ninapokuwa ninaenda pahali kama safari au kuenda kazini Nachaji kifaa changu ndo kisizime nishindwe kulipa gari au kuwa na mawasiliano na watu wengine.

Napenda rangi ya samawati unipa huru ninapoangalia hadi mawinguni ninaona rangi ya samawati na bado bado maji ya ziwa huwa ya samawati unipa huru sana ninapoona yorangi na inakuanga tulivu hadi wakati inapokuwa imepakwa kwa nyumba.

Napika kahawa au mkoko inanipa joto mwilini na pia navaa vazi la joto kama vile soksi jaketi au suruali lenye joto ndani pia napenda kuangalia kazi yangu isikuwe na taswishi yeyote wakati wa baridi juu watu huwa waendi kazi sana.

Kushiriki kwa muda wa simu yangu, mi sikaangi sana kwa simu, juu niko na kazi ya kufanya, na angalianga programu kwa simu kama vile YouTube, na bado napenda kuangalia simu yangu wakati ninapiga picture, kuangalia mandhali, na bado kufanya kazi na simu.

Napenda kuchora na bado napenda kupaka rangi. Kuchora hunipa uhuru kwenye akili yangu na bado kupaka rangi. Hunifungua akili ninapofikiria kenye nitachora, kenye nitapaka rangi, rangi ambayo nitapaka na pia hunisaidia kuangalia na kufikiria nje ya mawazo yangu.

Napenda ujuzi wa kupika kuchanganya viungo na pia kujaribu kupika chakula cha kigeni na bado kufanya kazi ya inayo nisaidia kujua viungo gani zitanisaidia na gani zinafa kuwekua kwenye chakula.

Ndio napenda kuogelea kuogelea hunifanya nijisikie huru misuli yangu inakuwa na nguvu na pia napenda kwenda na marafiki zangu familia zangu ili kuchekesha zaidi kukula pamoja tunapomaliza kuogelea na pia hufanya nijue ma vitu zingine about maji.

Ndio napenda kusikiliza redio haswa matangazo bado matangazo ya mpira na habari vile taifa inayoendelea pia hunipa uvumilivu mbali sioni wenye wanaongea na pia kufuata vile vinaendelea kwenye taifa letu.

Napenda rangi ya samawati kwenye ukuta samawati hupea nyumba utulivu na pia kushiriki na pia hufanya nijisikie huru ninapoona rangi ya samawati haswa kwenye chumba changu cha kulala inafurahisha macho na pia kwenye mwangaza kati hukua rangi nzuri.

Ndiyo nimewahi kuona bahari haswa ninapoenda mumbasani kuona jua likitua bahari inakuanga na unye nyekivu mwingi kurohoni moyoni na pia hunipa huru wakati nipo hapo na kwachilia hisia zangu za kiakili wakati nipo bahari ni.

Ningependa kuambia mtu asiwe na haraka na maisha kuwa vitu hukuja polepole bila haraka na kujiamini na kujaribu vitu zenye unaezaona ningumu ujaribu kwa roho moja ukianguka utainuka tena na ukifauru bado utafauru tena na tena.

Ndiyo, natoa sadaka kwenye makanisani na michango kwa watu wanapohitaji pesa ya mahospitali, kusoma, elimu, na pia kwa vitu vinavyoguza taifa na karibu nami, napenda kusaidia kwa sababu pia mimi nitahitaji kusaidiwa na watu. Siku moja.

Napenda tabia ya kuwa mkweli na kuambia mtu ukweli unaofaa. Pia napenda tabia ya kuambia mtu uwazi unacho kifikiria bila kuficha. Na bado napenda mtu alie huru na mtu yule mwingine na anapenda kukosolewa au kuambiwa ukweli.

Natumia njia za matatu na bado natumia gari binafsi yanye private. Ninapochukua uba kwa matatu na lipa nauli kwa kutumia Mpesa au pesa ya kawaida. Pia kwenye uba natumia Mpesa au pesa ya kawaida.